Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza na kutathmini mwezi uliopita. Kuangalia ni kazi gani nilifanikiwa kukamilisha, ni changamoto zipi nilikutana nazo, na ni maeneo gani nahitaji kuboresha. Hii hunisaidia kuweka malengo yaliyohalisi na yaliyolingana na uwezo na majukumu yangu. Baada ya hapo, huweka malengo yaliyowazi na yanayopimika. Kama kukamilisha miradi fulani, kuboresha ujuzi fulani au kuongeza ubora wa kazi ninayofanya. Hugawanya malengo makubwa ya mwezi katika kazi ndogo ndogo za kila wiki ili niweze kuyafuatilia kwa urahisi. Pia hujiwekea ratiba na muda wa kujitathmini katikati ya mwezi ilikuona kama nipo mwenye muelekeo sahihi. Kwa jumla, kuweka malengo ya kila mwezi hunipa mwelekeo, motisha na kunisaidia kufanya kazi kwa nidhamu na ufanisi zaidi.